Simu yangu natumia kwa mawasiliano, mara mingi, na pia mara nyingine natumia kwa kusoma iwapo darasa inafanyika kwenye mtandao ya kijamii. Na pia wakati mwingine natumia simu yangu kutazama video fupi fupi kama vile za tiktok. Na pia wakati mwingine kupata habari na mawasiliano kutoka taifa mbalimbali na.

Chakula ambacho nakipenda zaidi ni pilau. Asa chakula asa pilau ambayo ambacho kimepikwa na imepikwa kwa nyama ya mbuzi. Naam mwisho kula ni ilikuanga disemba.

Mimi uoga mara mbili kwa siku. Asaa asubui baada ya kuamka ili niende darasa na jioni baada ya kutoka darasani. Ii ni kwa sababu njia yetu ni yenye vumbi mingi. Yanifanya nioge majioni na pia kuna kuna joto jingi ambayo inanifanya pia nioge jioni na.

Sisi huku kwetu tunasherehekea mwaka mpya kwa kupika vyakula mbalimbali ambavyo ni tofauti tofauti pia kuvaa sare tofauti tofauti siku nyingine tunaeza enda matembezi kwa sehemu tofauti tofauti na.

Mimi napendelea kunyoa ndevu kwa sababu sipendi ndevu hasa mtu ambaye akona ndevu refu refu. Kwa sababu sioni manufaa yake. Mtu akiwanayo ndevu ambayo ni refu refu naa.

Baada ya kazi ndefu, mimi huwa nafadhilisha nije, nikalale, ama nioge ndo nikalale, au niende nikaogelee, ili nipinguze uchovu kwenye mwili wangu, na ama niende nikatembelee wazazi wangu, naam.

Na hasa iwapo kuna hitajika kujua mandhari ambapo upo iwapo mtu ambayo unawasilianae humuamini unataka kujua mahali amba ako. Na huwa mara nyingi natumia video video kwa mawasiliano iwapo kuna kitu nataka kujua. Kwa maali mtu ameketi ama mtu wa anapiga hiyo simu nao.